Changamoto gani unakutana nazo kazini? Kwa sasa hivi mi sfanyi kazi yeyote. Lakini, siku za hapo awali, nilikuwa nafanya kazi, na changamoto changamoto ambayo nilikuwa nayo labda ni kubwa sana, nikuwa na bosi ambaye, kila saa, ya kusumbua tu ya kusumbua. Kitu ambacho umefanya vizuri anakuambia hujafanya vyema, yaani hakua ananitaka katika ile kazi, io ndio kitu ambacho ata labda, kwa hakika, naeza sema kilifanya nikaiacha ile kazi, mabosi wabaya ndio hawa wanafanya mtu kuacha kazi. Changamoto nyingine, labda ningependa kusema eeh, mshahara. Kazi unafanya ndio, lakini mshahara mdogo, jamani.